Ninapo sherehekea siku yangu ya kuzaliwa hua nafanya mambo kwa utulivu, na kwa kutafakari mimi hutumia muda kujiangalia upya, kutathmini malengo niliyofikia, na kujifunza kutokana na changamoto nilizopitia pia mimi hujipa muda wa kupumzika, na kufanya mambo ninayoyapenda, kama kusoma au kupanga mipango ya baadae kwangu siku hiyo huwa fursa ya kujijali na kujithamini, si lazima nifanye sherehe kubwa.

Jambo muhimu sana kwangu katika dini ni imani na maadili yangu. Kwa nafsi yangu dini haina maana tu ya kuenda mahali pa ibada bali ni muongozo wa maisha yangu. Inanisaidia kuelewa mema na maovu, kuishi kwa heshima na kuonyesha upendo kwa wengine. Pia dini inaniwezesha kutafakari na kupata amani ya ndani. Kwa mfano, ninapofanya sala au kutafakari maandiko matakatifu au kutekeleza matendo mema, ninajisikia niko karibu na kile ninachokiamini na hii hunifanya maisha yangu ya kila siku kuwa yenye mwelekeo na maana. Zaidi ya yote, dini kwangu ni muhimu kwa uhusiano wangu na jamii. Inanifundisha kuwa nishirikiane na kusaidiana na kuheshimiana na watu wengine bila kujali tofauti zao. Hivyo dini tu si imani ya kibinafsi bali pia ni mwongozo wa maisha bora na yenye maadili.

Ni na mahusiano mazuri na heshima na wazee wangu. Mimi huatathmini sana kwa sababu wamekuwa chanzo cha ushauri, chanzo cha malezi na hekima katika jamii. Huwa ni nasikiliza maoni yao na kujifunza kutokana na uzoefu wao wa maisha. Pia mm hujitahidi kwa kuwa karibu nao kwa sababu hii inaniwezesha kuweza kujifunza mambo mengi kwa hao wazee kushinda ninapokuwa mbali na wao. Pia, mimi ninawajali na ninawaheshimu kwa vitendo na maneno kwa sababu ninaamini baraka na maadili mema huanzia katika kuwaheshimu wazee.

Ninapenda kucheza na watoto kwa sababu ninapocheza nao hiyo huniletea furaha na hunifanya nijisikie mchangamfu watoto wana akili huru na furaha ya kweli, hivyo ninapocheza nao mimi hujifunza kuwa mvumilivu, mbunifu na mwenye upendo pia kucheza nao hunisaidia kuwafanya wajisikie salama na na kupendwa jambo ambalo ni muhimu sana kwa ukuwaji wao.

Napenda kuamka na jua na pia kulala mapema. Kwa sababu mpangilio huu, huchangia sana afya njema ya mwili na akili kuamka asubuhi kunanipa nafasi ya kufurahia utulivu wa asubuhi, pumzi safi ya hewa na mwangaza wa jua, unaosaidia kuweka mwili wangu katika hali nzuri asubuhi pia ni wakati mzuri wa kupanga mipango ya siku, kufanya mazoezi madogo, au hata kufikiria malengo yangu kwa utulivu. Kwa upande wakulala mapema, huwa kunasaidia kupata usingizi wa kutosha, unaohitajika ili mwili wangu upate kupona na akili yangu ipate kuchakata mambo ya siku. Hii huifanya siku yangu ijazwe na nguvu, nidhamu na utayari wakushugulikia, kazi za maswala mengine bila kuchoka. Kwa kweli, mpangilio huu wa kulala mapema na kuamka na jua, hufanya nisikie, dhabiti, mwenye imani na nikiwa na mtazamo chanya, kwa maisha ya kila siku. Pia, huchangia kuwa na fursa ya kufanya mambo ya msingi ya asubuhi kwa utulivu. Jambo ambalo mara nyingi, huathiri njia ninavyokabiliana na changamoto za siku nzima.

Mimi huenda mahali pa ibada maramoja kwa wiki hasa siku maalum ya ibada wakati mwingine naweza kwenda zaidi ya maramoja kulingana na ratiba au mahitaji ya kiroho kwangu, kwenda mahali pa ibada hunisaidia kutuliza akili, kuimarisha imani na kutafakari mwenendo wa maisha yangu.